Kwa upande wangu, mimi ni mtu wa chai zaidi kuliko kahawa. Asubuhi napenda kuanza siku taratibu kwa hiyo chai ya maziwa moto inanifaa sana. Mara nyingi nachemsha maji naweka majani ya chai, halafu maziwa kiasi ladhaa isipite ya chai iweze kusikika. Sukari naweka kidogo tu, wakati mwngine hata sina. Kahawa hua naichukua mara chache, hasa nikijua siku itakuwa ndefu au nina kazi nyingi zinahitaji umakini. Hapo nachukua tu kahawa ya kawaida, si ile ngumu sana. Kwa ujumla, cha ndiyo nimeizoea na inanifanya nijisikie niko nyumbani, hasa asubuhi au jioni nikitaka kupumzika kidogo.

Kwa ukuta wa chumba, napenda rangi tulivu ambazo hazichoshi macho. Rangi kama kijivu chepesi au krimu hunipa hali ya utulivu hasa nikirudi nyumbani nikiwa nimechoka. Zinasaidia chumba kionekane kipoa na kimepangika hata bila mapambo mengi. Pia napenda rangi ambazo zinapokea mwanga vizuri. Ukiwa na dirisha na mwanga wa asili unaingia, rangi nyepesi hufanya chumba kionekane kikubwa na chenye hewa. Hata wakati wa mchana, hakuna haja ya kuwasha taa sana kitu ambacho hunifuraisha. Lakini wakati mwngine nafikiria kuongeza rangi moja ya pambio kama buluu ya bahari au kijani tulivu kwa ukuta mmoja tu Sio kwa makelele, bali ile inaleta hisia ya utu na ladha binafze inafanya chumba kisikike kama kweli ni changu, sio tu nafasi ya kulala.

Kitu kimoja ni napenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu wake Si kelele sana na watu wengi wana heshimiana Hata ukiamka asubuhi au kurudi jioni Unahisi mazingira ni ya kawaida na hayana msongomano wa mambo mengi yasio ya lazima watu wa hapa pia wana ukarimu fulani Si lazima muwe marafiki wa kubwa Lakini kusalimiana ni kawaida na ukihitaji msaada mdogo mara nyingi hupatikana hiyo inanifanya ni jisikie niko sehemu ambayo bado inamshikamano si kila mtu kuishi kivyake kingine kinachonivutia ni urahisi wa maisha. Maduka yapo karibu, usafiri hau hauleti mashida mengi na mambo mengine ya kila siku haya hitaji kupanga sana. Kwa jumla, ni mtaa unaonipa amani ya akili na kunifanya nijisikie niko nyumbani kweli kweli na naweza kuishi maisha yangu vyema.